Mimi hutumia simu yangu zaidi kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu za kawaida na ujumbe. Pia, huitumia kusikiliza habari, muziki na kupata taarifa muhimu. Wakati mwingine, hutumia simu kwa mambo ya kazi au kujifunza vitu vipya mtandaoni. Simu hunirahisishia maisha kwa sababu inanisaidia kupata taarifa haraka. Kwa matumizi ya kiasi, simu ni chombo muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Mimi husherehekea siku kuu kwa kukusanyika na familia na majirani nyumbani. Tunapika chakula cha pamoja kama ugali, nyama au pilau na kushirikiana kwa furaha. Pia hutumia muda kuomba, kushukuru na kuwatembelea wazee na jamaa. Watoto hucheza na watu wazima hubadilishana habari za maisha. Sikukuu hunikumbusha umuhimu wa umoja, upendo na mshikamano.

Mimi husafisha vifaa vyangu vya kazi mara kwa mara. Angalau mara mbili kwa wiki. Hii ni muhimu ili kuhakikisha vinaendelea kufanya kazi vizuri na kudumu kwa muda mrefu. Wakati wa usafi, huchukua muda kuangalia kama kuna hitilafu au uharibifu wowote. Kwa kuwa na vifaa safi, kazi yangu hua rahisi na najisikia furaha. Ni tabia nzuri ambayo kila mtu anapaswa kuzigatia.

Mara ninapoanza kazi, kwanza hupanga ratiba yangu na kuangalia kazi muhimu za siku hiyo. Hufanya kazi muhimu kwanza ili kuhakikisha haipiti muda au kuchelewa. Pia hupanga vifaa na mazingira ya kazi ili kusaidia utulivu na ufanisi. Hii huniwezesha kufanya kazi kwa bidii na kupata matokeo mazuri. Kwa hivo, hupanga ni hatua ya muhimu sana kabla ya kuanza kazi.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi na kwa kuwasikiliza kwa makini na kuwaheshimu kila wakati. Hushirikiana nao wakatika kazi na kushukuru msaada wanapotoa. Pia, hujifunza kutoka kwao na kusaidia pale panapo hitajika. Mahusiano mazuri kazini hufanya kazi kua rahisi na furaha. Kwa hivo, kila siku na jitahidi kua rafiki mwema na mshirikiano.

Mimi napenda zaidi kutazama michezo kwa sababu hunifudisha binu na mikakati ya kucheza. Napenda pia kuangalia timu zangu za mtaa na timu kubwa za kitaifa. Wakati mwingine, nacheza michezo ndogo na rafiki kufraia na kuimarisha afya. Kutazama michezo kunanipa furaha na kunahamasisha kufanya mazoezi zaidi. Kwa hivo, michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Ninapo shughulikia wateja, huwasikiliza kwa makini na kuwa heshimu ili kuelewa mahitaji yao. Hujibu maswali yao kwa upole na kwa ukweli. Hata kama kuna changamoto, ninatamani mteja ajisikie ameridhika na kuhudumiwa vizuri. Pia, hujitahidi kutatua matatizo yao haraka iweze kanavyo. Huduma nzuri kwa wateja, hujenga uaminifu na mahusiano ya muda mrefu.

Napanga kazi zangu kwa kuweka vipaumbele kwanza, huwa naandika orodha ya kazi, kisha napanga kwa umuhimu na muda uliopo. Kazi kubwa nazivunja katika hatua ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza. Pia, hujitenga muda wa kupumzika na kurekebisha mpango inapobidi. Njia hii, hunisaidia kuwa makini na kutimiza malengo kwa wakati.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa dege. Ilikuwa safari ya kuvutia, ni ya kukumbukwa sana. Hasa, kupaa na kutua, ambavyo vilinifanya nijisikie mchanganyiko wa furaha na msisimuko. Kusafiri kwa dege, kulinifanya ni dhamini urahisi na kasi ya usafiri wa kisiasa. Na tangu wakati huo, nimekua nikiona safari za dege kama uzoefu wakipeke na wakufurahisha.

Kila siku, mimi hutumia simu yangu kwa zaidi ya masaa mawili, kwa ajili ya mawasiliano, kazi na burudani. Programu ninazo, tumia zaidi ni za ujumbe kama WhatsApp. Pamoja na muziki na video. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi, lakini ili nisaidia kuwasiliana na familia na marafiki. Simu ime. Imenifanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi, kwa kupata habari ya haraka, na kufanya kazi kufanisi. Najiona ni muhimu kuzima simu wakati wa usingizi, ili kupata pumziko na afya nzuri.